Nashugulikia muda kazini kwa njia ya kitaalamu, kitaaluma na yenye heshima. Huwa nawajibika kusikiliza maoni yake kuwasiliana nae kwa uwazi na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya kazi. Endapo kuna changamoto au tofauti za maoni huzitatua kwa mazungumzo ya wazi na kutafuta suluhisho linalofaa pande zote. Huku nikizingatia maadili na taratibu za kazi.

Ha ha la la la, sipende kuimba, sipendi kuimba. Sauti langu ni gumu sana kuimba, lakini napenda kusikiza nyimbo lakini kuimba hapo, inalete tashwishi kidogo, lakini napenda kusikiza nyimbo. Nyimbo ambalo napenda ni hip hop, napenda kusikiza gospel, napenda kusikiza pia local music. Yes, napenda vitu kama, nyimbo kama.

Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu kufanya kazi nyumbani huwaga na urahisi fulani ambalo unarahisisha vitu. Na pia kufanya kazi nyumbani hauna zile mafikiria kwenda pale umetembea, umepanda gari, umeendesha gari masaa kama mawili. Na mimi huonelea ni kama umepoteza wakati muda mrefu na ambapo ungekaa nyumbani uketi ufanye kwenye vitu vyako kwenye kompyuta yako. Kazi ambayo inakuwa ni rahisi na pia unaweza kuwa focused unaweza kuhakikisha ambalo kitu ambacho unaweza kufanya unaweza kulitimiza kwa wakati ambayo unahitajika bila kuwa na tashwishwi ya hapa na pale na pia napenda pia kupatana na wateja wangu tuweze kuzungumza zaidi vitu wanataka kufanya katika meetings kwa mahoteli ama pia wanaweza kuja kwa ofisi, tunawezapatana kwa ofisi tuweze kuzungumza zaidi inaweza ikafanya kazi kuwa rahisi.